Nyama ninayoipenda zaidi, ni nyama ya mbuzi. Mimi huipenda kwa sababu ina ladha ya kipekee na harufu yake. Inapo pikwa vizuri inavutia sana. Kwenye utamaduni wetu, nyama ya mbuzi mara nyingi hupikwa kwenye hafla maalumu au wakati wa kukutana na marafiki. Kwa hiyo, kwangu ina maana zaidi ya chakula. Ni kitu kinachounganisha watu. Ninapo kula nyama ya mbuzi, hasa ikiwa imechomwa au kupikwa kwa supu ya asili bila viungo vingi mimi huhisi ladha halisi ya nyama yenyewe Pia mimi hupenda nyama ya mbuzi kwa sababu ni nzito sana tumboni ikilinganishwa na baadhi ya nyama nyingine ni kila kiasi cha wastani hujisikia nimeshiba lakini si mzito au mchovu Mimi pia hupenda jinsi inavyoweza kupikwa kwa njia tofauti ama kuchoma, kuchemsha au kukaanga kidogo na baada ikibaki na ladha yake ya asili. Wakati mwingine mimi hupendelea kuila na kachumbari au mboga. Mboga ili ladha iwe kamili zaidi Nyama ya mbuzi kwangu ni zaidi ya chakula cha kawaida ni kitu kinachonipa furaha, kumbukumbu, za kukaa watu ninaowapenda na ladha inayo ifurahia taratibu bila haraka Nikipewa chaguo la nyama, mara nyingi nitachagua nyama ya mbuzi bila kusita.

Mimi hupenda kwenda maduka ni wakati ambao kuna utulivu na msongomano mdogo wa watu Mara nyingi asubuhi au jioni kidogo asubuhi hasa kwanzia saambili hadi saa nne Mimi huwona ni wakati mzuri kwa sababu maduka huwa haya jaja sana Uzaaji wako makini na mimi hupata muda wakuchagua bidhaa kwa utulipu bila haraka Pia wakati huo akili yangu huwa bado hiko fresh Kwa hivyo, nafanya maamuzi mazuri bila kuchanganyikiwa jioni pia hua napenda kuenda madukani hasa baada ya kumaliza shugli za siku Kwanzia saa kumi, hadi saa kumi na mbili hapo hua nafikiri ni muda mzuri kwa sababu naenda nikiwa tayari na jua ni nacho taka kununua Mimi sipendi sana kwenda madukani wakati wa mchana katikati kwa sababu jua hua kali, watu hua wengi na mara nyingi wa uzaji hua wamechoka hali ambayo hunifanya mimi nijisikia sinasubira. Kupande mwingine, mimi huwepuka sana kuanda madukani wakati wakikilele kama mwisho wa muwezi au siku za skuku. Ispokuwa kama ni lazima, wakati huo kuna msongomano mkubwa. Foleni ndefu na bei wakati mwingine hupanda. Mimi hupenda kununua vitu vyangu kwa amani. Nikiuliza maswali mbila presha na nikihisi nimeridhika na kile nilicho nunua. Mimi hupendelea kupanga mapema niende madukani wakati ambao utanipo utulivu wa akili na muda wakufurahia mchakato wakununua. Kwangu kwenda dukani siyo tu kununua vitu, bali ni uzoefu ambao napenda uwe na utaratibu na bila msongo wa mawazo.